Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kuosha vyomba hasa vinavyo kuwa vingi baada ya chakula kikubwa. Inachosha mikono na mara nyingine maji yanakuwa baridi au na mafuta sana pia ukichelewa kuvisafisha vinatoa harufu mbaya na kazi inonekana kuwa zaidi kuliko ilivyo naweza sema pia nikijiandaa kisaikolojia na kuweka mziki kidogo nafanya haraka na kuimaliza bila kulalamika sana lakini naweza sema mimi nigechagua kazi ya nyumba ya kuepuka ingekua ni kuosha vyombo.

Ndio. Nimewahi kutembelea Ziwa na pia mto na kila moja lilinipa hiisia tofauti na la kuvutia sana. Nilipo fika ziwani kwa mara ya kwanza nilihisi utulivu wa kipekee. Upepo mwanana uliovuma juu ya maji. Sauti ya mawimbi madogo yakigonga ufukwe na maandhari pana ya maji yalivyo onekana kama hayana mwisho. Vili nifanya nijisikie huru na mtulivu sana. Nilifurahia kukaa kando ya ziwa kuangalia ndege waki ruka juu ya maji na watu wakivua samaki. Jambo lililo nikumbusha umuhimu wa asili katika maisha ya binadamu. Kwa upande wa mtu naeza sema umekuwa tofauti kidogo lakini wa kusisimua. Nilivutiwa sana na mwendo wa maji anao tiririka bila kusimama. Kuhisi kama mtu unafundishwa somo la maisha kuendelea kusonga mbele bila kukata tamaa. Pia sauti ya maji huwa ilikuwe kitoka vizuri. Kuona mimea ya kijani kibichi kando ya mto. Pia mazingira ya mto yalikuwa hai zaidi na watu wakiosha nguo.

Mimi napendelea chakula chenye latha ya kati, yani kisichokuwa kikali sana wala kisicho na latha kabisa. Naeza sema napenda chakula chenye mchanganyiko mzuri wa chumvi, viungo laini na harufu mzuri ambacho kinaacha latha mzuri mdomoni bila kuchosha. Viungo kama kitungu saumu, tangawizi, hoho na bizari kwa kiasi unifurahisha sana kwa sababu vinaongeza latha bila kufanya iwe nzito kupita kiasi. Pia mimi napenda latha ya kuchoma au kuoka kwa sababu ina utamu wa asili na harufu ya kufutia. Chakula chenye utamu mdogo wa asili kama mahindi viazi vitamu au ndizi ya kupikwa unifrahisha saidi kuliko utamu wa sukari nyingi. Pia kuhuzu chakula chenye pilipili kali sana nikipendacho kidogo tu. Kipikwe. Kipewe kwa kiasi ili kisisumbue tumbo au kufunika ladha nyingine.

Nawezasema mahali mimi ninapoishi. Ni katika nyumba moja inayo chumba mbili kama vile two bedroom. Nyumba hii iko katika mazingira ya mtaa. Na katika vinjia vya mtaa ninawezasema imezingirwa na barabara na pia kama vile na manyumba mengine. Ninawezasema mahali nilihamia hapa nawezakumbuka ilikuwa miaka tatu iliyopita. Na nimependa hili eneo kwa vile kuna uhusiano mzuri na watu. Na pia nawezasema kuna kushirikiana kwa kila jambo mahali ambapo nimefika. Na pia nawezasema ni mahali ambapo ni patulivu. Na mahali ambapo pana mvuto sana. Na ni mahali pa salama sana. Na naweza sema pia naweza kaa huko kwa muda mrefu.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Popcorn hufuraisha kwa sababu ni vitafuno wa rahisi lakini vyenye latha nzuri. Napenda sana kula popcorn wakati wa kupumzika kutazama filamu au nikizungumza na marafiki. Kinacho nivutia zaidi ni kwamba popcorn zinaweza kuliwa kwa latha tofauti. Tofu kidogo chumvi au hata sukari kidogo kulingana na hali ya amu. Pia hunipa hisia ya starehe bila kujisikia mzito sana. Badaa ya kula.